Je unapenda kunywa maziwa ndiyo napenda kunywa maziwa, maziwa huwa inakuwa na proteini na huwa inanipa nguvu ya kuendelea na zile kazi za kila mara pale kwenye nyumba na pia maziwa huwa inakuwa kinywaji kizuri kabisa ambacho hakihitaji viungo vingi sana katika ule maandalizi yake.